Tunasherekea mafanikio ya timu vipi? Naam Mafanikio ya timu kwa njia ambavyo navisherehekea ni kadha wa kadha. Jinsi la kwanza ni kutambua na kusifu. Manake natoa pongezi wazi wazi kwa timu. Natambua mchango wa kila mshiriki si kiongozi tu. Kila mtu ambaye aliyechangia kwa mafanikio yetu. Nitaweka hapo pamoja Alafu tunasherehekea wote pamoja. Kutoka hapo ivo kuna sherehe ndogo Kumanisha tunakata keki, tunasherehee ndogo ndogo ambavyo watu ambao wanakunywa chai, ambao wanakunywa pombe nawapongeza kutoka hapo ivo tunakuwa na zawadi Ambaovyo tutapea kila mshiriki alietusaidia kwenye mafanikio ambayo tuko nayo nawapa zawadi na pongezi Baada ya hapo ni kushirikisha timu yote kuwapa nafasi washiriki kusema ambacho wako navyo kwenye akili yao, kusema nini ambayo walipitia ili tupate mafanikio, kila mtu anajiongea kusema nini ambacho walichofanya. Kumalizia ni tunapeana malengo ambayo tutakuwa nayo ndio pia mafanikio mengi yakuje kwa mwaka ama siku zinginezo.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS napenda kusafiri na GPS sababu ni GPS ni mtambo wa sahii ramani ni ya kitambo kidogo Alafu pia GPS inaeza nisidia kupata dunia mzima kwa raisi pale ambapo naenda kuliko ramani itabidi nimebeba karatasi kubwa sana but GPS nikibeba tu mtambo wangu wa simu au tarakilishi, ni sawa tu unachukua unaenda nao, so sababu ya hio napenda GPS kuliko ramani.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Uneza kushiriki ni chumba gani na ni kwanini. Chumba ambacho ninachokipenda nyumbani ni sehemu ya kulala, chumba chakulala. Sababu napenda chumba cha kulala ni moja ni ina privacy, ina ubinafsi ya peke yangu nakaa peke yangu pale. Labda ni se sebuleni chumbani ya ujikoni. Nimesema tisa chumbani pa kulala je unakumbuka nini kinachofanya chumba hicho kipendeke sababu ni pahali pa kulala jambo la kwanza jambo la pili ni pia ni kama ofisi langu ya kazi nishughuli gani unachofanya pale nafanya kazi kwenye chumba changu cha kulala na unahisi vipi ku ukiwa ndani ya chumba hicho na unahisi vyema na nahisi nafuraha.

Je umewahi tembelea ziwa au mto. Ndio nimetembelea ziwa na pia mto. Nimetembelea ziwa Nakuru, ambapo nilipozaliwa. Na pia nimetembelea mito kadha wa kadha, nchini, kama sabaki, mto sabaki. Pia nikatembelea mto Tana. Nimetembelea pia ziwa Victoria, pale Kisumu, Kenya.

Unafanya aje kazi na ushirikiano na wengine. Chamilicho wahenga walivyo sema, kuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Sababu mi kisema methali hiyo ni kukumbuka, kuwa kufanya kazi pamoja, inafanya kazi iwe rahisi, inafanya kazi kuwa haraka, na pia inafanya kazi kuwa bora kuliko kufanya ukiwa pekeeyako. Mimi nafanya aje kazi kazi ya ushirikiano na wengine. Tufanya kazi baadhi, kugawana kazi tofauti tofauti, na pia kuangalia kila mtu na ability yake ya kufanya kazi Alafu tunapa kila mtu kazi hiyo.

Una timu gani ya michezo unao fuata? Napenda timu ya Manchester City. Mwenye coach wake ni Pep Guardiola. Napenda timu hiyo sababu ya ubunifu. Wakocha kwenye timu hiyo. Na pia vile wana onavyo faulu kwenye mashindano ya michezo ya mpira.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi, napenda kunywa kahawa na pia napenda juisi ya matunda, tofauti sana sana napenda yenye imesiagwa na ya imechanganywa njugu, kachanganya ndizi na embe na maziwa. Kahawa napenda kunywa wakati wa jioni, nikifanya kazi, ndo nisilale, na juisu hiyo ya matunda napenda kukunywa wakatu nimeamka. Unahisi aje ukikuywa kinywaji hichi na nafurahi sana nasikia vizuri nikikunywa vinywaji hivi nani aliye kueleza kuhusu vinywanji hiki mtu li ambaye alinifunza kuhusu vinywanji hivi ni mama na pia mwenyewe kupenda kuhusu kahawa.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Niko na baadhi ya mambo ama vile ambavyo nafwata taratibu zangu za kuandaa ripoti ya kazi. Kwanza ni kuelewa lengo ya la ripoti. Najua ripoti ni ya nini, taarifa ya maendeleo, tathmini ya kazi, au matokeo ya miradi ambayo nikonayo. Baada ya apo ni kukusanya taarifa zote muhimu na rekodi shuguli zinazofanyika, muda, rasilimali zinatumika, changamoto na mafanikio ambayo ntakua nayo kwenye hio kazi. Kupanga muundo wa ripoti, kwa kawaida ripoti huwa na sehemu hizi, nitakuwa na utangulizi, nikuwe na malengo ya kazi, shuguli nitazifanya, matekeo ya kazi, changamoto ambato nitazipata kwenye kazi, suluhisho ama mapendekezo, nitakupatika pale kwenye kazi, badae nikuwe na hitimisho kwenye kazi, alafu niandike ripoti hiyo kwenye lugha, wazi na fupi, ndio kila mtu aeze kuelewa kazi hiyo. Baada ya apo ni kujumuisha ushahidi nachukua ushahidi ambao nitakua naongezea jeduali picha au vielekezo kama vinahitajika kwenye ripoti yangu. Baada ya kujumuisha ushahidi nitaeka uhakiki na kusahihisha nitahakikisha hakuna makosa ya tahajia tarehe au takwimu kwenye ripoti yangu. Baada ya hapo nitakuwa na kuwasilisha kwa wakati Niekee repoti yangu na nitumie mwenye ambae nafaa kumtumia repoti yangu kwa muda unaofaa.

Unakula nini mara nyingi ya asubuhi? Asubuhi, chakula ambacho nakula sana. Kwanza tuanze na vinywaji nakunywa juisi sana, chakula ambacho kingine nakula mara mingi asubuhi ni yai, mayai, na juisi, na mkate kidogo tu, na nafurahia sana kukula hivo, sababu inanisaidia pia kwenye mwili yangu.

Unafanya nini kujitunza? Kwanza ni nakula chakula bora. Chakula ambao itakuwa na manufaa mengi kwenye mwili. Jinsi nyingine ya kujitunza ni kusoma vitabu venye busara. Jinsi nyingine ya kujitunza ni kuenda kwenye gym. Na pia kufanya mazoezi. Baadhi Jambo lingine nafanya ni kukaa hivyo tu. Nikisoma nikimanisha kukaa hivyo na maanisha. Bila kufanya kitu chochote na kufikiria tu kuhusu maisha. Kubrain storm kuhusu maisha yaani na sikia vizuri kufanya hivyo kwasababu imefanya nikakua kima wazo ikanifanya pia kukua kimwili na pia kitambia na kisheria.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani. Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani sababu ni kuna freedom ambayo iko ninayo na pia naweza kufanya mambo mingine nyumbani kama kukana wazazi, kukana familia na pia kufanya kazi nyumbani na uhuru wa kufanya kitu ambacho nazotaka na pia kufanya wakati ambao nataka. Kuliko kufanya kazi kwenye ofisi, unaamka unaenda kwenye ofisi, kuna masaa yake ni umeambiwa ile kuwa nyumbani unezafanya wakati watu unataka na kwa starehe yako na pia utafanya kazi kwa ubora.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Programu ya simu ambalo hutumia kila siku ni programu ya AI, nasoma kusu AI na vile ambavyo AI inasaidia watu, na vile pia venye natumia AI kwenye kila siku na kwenye kazi yangu. Programu ingine ninau tumia kwa kila siku ni programu ya, trading ama forex bureau natumia kujua venye fedha ya kila inchi na kila siku inafanya na pia venye ni bei gani iko juu na gani chini.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kibragbi wa marekani. Timu marufu ya ''Amerikani Rugby Eagles''. Ndiyo timu ambao Iyo ndio ''rugby'' ambao unapenda kuona. Napenda timu ya ''United States National Rugby Sevens''. Sababu napenda timu hiyo ni inajulikana kama ''Men's Sevens Eagle'' na inashindana kwenye ''World Rugby Sevens Series'' ya olimpiki. Mchezaji ambaye nampenda bora kwa mchezo wa ''rugby'' ya marekani ni Perry Buckbeaker Perry Buckbeaker naam Perry Buckbeaker ni moja wa wachezaji bora kabisa na wa marekani katika ''rugby 7'' Yeye ndio sababu ninayempenda na pia sababu nyingine ya mimi kumpenda ni ameshinda mara mbili ya tuzo ya ''World Rugby 7 Player of the Year'' Mara mbili.

Unapata habari wapi? Habari napata kwenye njia tofauti tofauti. Njia kwanza ambayo napata habari ni kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook, na kwenye TikTok. Hapo ndio napata habari mingi sana. Ila, pia napata habari tofauti tofauti kwenye televisheni, na pia kwenye mtandao wa kijamii ya YouTube. Naona vile ambavyo kunaendelea kwenye baadhi ya nchi hapa duniani.

Ninini kipa umbele kazini kwa mawasiliano? Kuna baadhi ya mambo ambayo ni kipaumbele kwa mawasiliano kama uazi wataarifa Uazi wataarifa namaanisha kutumia lugha rahisi na ujumbe uwe mfupi ilikuwe kuepuka mkanganyiko Ama kuchanganya mawasiliano Pia kusikiliza kwa makini na sikiliza kwa mawasiliano siku zungumza tu Bali pia kusikiliza na kueleona nao ambao nazungumza nao Pia muda sahihi wa mawasiliano, toa taarifa mapema Hasa kuhusu mabadiliko, ratiba na maamuzi, muhimu ambao itakuwa kwenye mawasiliano yetu njia sahihi ya mawasiliano kutumia barua pepe kama ni formal letter ujumbe mkutano au simu kulingana na uzito wa tarifa heshima na kupena heshima kwenye weledi kuzungumza kwa heshima bila kukejeli au hasira hata kama tuko kwenye changamoto Pia kukua na kungojea kupewa mrejesho ambao unajulikana kama feedback Kutow na kupokea marejesho kwenye kujenga ili kuboresha utendaji wa kazi uthibitisho wa ujumbe na kisha ujumbe umeweleweka kwa kuuliza na kupokea marejesho kwa ambaye na azungumza nae.

Je, unapenda kupiga chombo cha mziki. La, sipendi kupiga vyombo vya mziki ama chombo cha mziki yoyote na sina pia maarifa kuihusu. Lakini, napenda kusikiza muziki wenye chumbo, wenye imepigwa na vyombo, baadhi baadhi kama piano, guitar, ila siju kupiga vyombo hivyo.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Napenda rangi ya nyupe. Sababu napenda rangi ya nyeupe kwenye chumba ni napenda usafi, sababu ya kwanza. Pia rangi ya nyeupe inafanya chumba ikuwe na uhai, naam. Pia rangi ya nyeupe inafanya mwangaza wa nyumba yikuwe nzuri, ionekane vizuri. Na pia nafurahia kuwa na rangi ya nyeupe kwenye chumba changu.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Nina njia tofauti ya kujistawisha kwenye likizo. Nikifuatilia kuchanganya kupumzika, kujifunza na burudani. Kupumzika na kupona ili kuondoa stress na kwa kutembea, kuangalia mandhari na kupumzika na vitabu vizuri ambavyo vitasaidia kwenye kielimu. Kufanya mazoezi madogo au yoga ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Pia kujifunza vitu vipya kwenye maisha, kusoma vitabu vipya, kujifunza ujuzi wa mitandao na kujaribu hobby mpya kwenye maisha Pia kutembelea na makumbusho au sehemu za, historia kuongeza maarifa na pia kukumbuka utamaduni kutembelea familia na rafiki au kushiriki katika sherehe na mikutano ya kijamii. Ndio niweze pia kuburudika na na kushugulikia aina tofauti tofauti za kijamii kufanya shughuli za burudani kama sinema, muziki au michezo za nje kama njia ya burudani Pia kufanya puzzles ama sudoku michezo ya akili ili kubunisha ubunifu kwenye akili kuandika au kufikiria malengo ya ndoto za baadaye hapo usoni. Na mambo hayo ndio itanisaidia kwa baadhi ya vitu na ninafurahia kufanya vyote.

Swali bora sana. Ni niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa mguu. Timu ambao naipenda ni ''Manchester City''. Unaeza kushiriki na timu gani ya mpira ya mguu unayoipenda. ''Manchester City'' labda unaeza kueleza ni tangu lini mlianza kuipenda timu hii. Nilianza kuipenda timu hii tangu mwaka wa elfu mbili, kumi na nne. 2014 ndio mwaka ambao nlianza kuipenda wakati kulikuwa na Sergio Aguero kama mchezaji bora. Na Yaya Toure, pia kulikuwa na David Silver na kocha wetu, kocha wa hiyo timu wakati huo alikuwa anaitwa ''Emmanuel Pena Green'' ungependa kueleza ni mchezaji gani unapenda katika timu yako kumekuwa na tangu mwaka 2014 hadi wa leo kumekuwa na wachezaji wengi ila mchezaji bora kwa wakati 2014 hadi wa leo ni Kevin De Bruyner ila wakati huu napenda mchezaji Erling Haaland, napenda ubunifu wake kwenye kucheza, napenda venya anacheza, napenda venye anafunga mabao. Unahisi nini timi yako unaposhinda? Wanakuwa na furaha mpuito mpuito.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako? Kuna study mbili muhimu kwenye kazi yangu. Study ya kwanza ni ya mawasiliano, kuelewa mawazo kwa wazi na kwa lugha rahisi, kusoma na kuelewa maswali au maelezo ya watumiaji kwa usahihi. Iyo ni study ya muhimu sana, study ya mawasiliano, na study ingine ambao naupenda kwenye kazi yangu, ama na ni muhimu sana kwenye kazi yangu ni study za utafiti na uchambuzi. Sababu kazi yangu lazima nikue nikijua, nini naendelea wakati huu, ndio pia niweze kuambia watu kuhusu. So kupata taarifa stahihi kutoka vyanzo mbalimbali, kuchambua data, kueleza muktaba na kutoa majibu yenye mantiki mazuri kwenye kazi yangu. Iyo ni study ya muhimu sana sana kwenye kazi yangu na napenda sana study hizo.